Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Hii ni lugha bora zaidi na ningependa kuijua zaidi katika maisha yangu. Kwa kuwa ndiyo lugha ya pili kubwa zaidi baada ya kiingereza. Na kwa kuwa najua kiingereza, ningependa kujua pia lugha ya pili kubwa zaidi duniani. Hii ni lugha inayotumika katika nchi tofauti za kizungu na za kiafrika. Na kwa hivyo, ningependa kujua na kuona iwe bora zaidi katika maisha yangu. Pia, ili kupata kazi katika nchi tofauti tofauti zinazo ongea faransa, lazima uwe unajua kifaransa Kwa hivyo, ningependa kukijua zaidi.

Kumbukumbu nzuri ya shule ambayo ni nayo ni kumbukumbu ya siku ambayo niliibuka kuwa mwanafunzi bora zaidi katika mtiani. Siku hiyo nilisherekewa na kila mmoja na kila mmoja alifurahi na maendeleo yangu. Siku hiyo inanipa kumbukumbu bora zaidi na ni kila mara ninapo kumbuka mi ufurahia zaidi katika maisha.

Ndio, mimi hupenda mvua, kwakua mvua ni muhimu sana katika upanzi na uendeleshaji wa jamii. Katika mvua inapo kuja, sisi hupanda miche na hupanda matunda. Ili kupata chakula, kwakua wakati wa mvua vyakula humea kwawingi sana na hutupa furaha sana. Pia wakati wa mvua huwana huondoa ukame hiyo kufanya mili yetu kuwa bora na wanyama kupata chakula kwa kuwa nyasi huwa ipo na chakula huwa kipo kwa sababu ya wanyama wetu.

Mimi hupenda chakula kisicho na mafuta. Kwa hivo, mimi hula chakula mara nyingi ambacho hakina mafuta mingi. Kwa kuwa, mafuta huwa na kolestro ambayo huharibu mwili na huongeza huleta magonjwa mengi zaidi katika mwili. Kwa hivo, sisi uhepu kana na shida nyingi kwa kuto tumia mafuta kwa wingi. Kwa hivyo, sisi hula chakula chenye ambacho hakina mafuta mingi.

Hii hulingana na wakati. Wakati mwingine mimi hupenda kufanya kazi peke yangu na wakati mwingine mimi hupenda kufanya kazi na wendhangu. Kwa hivyo, wakati kazi ni chache na inaitaji tu mtu mmoja, mimi hupenda kufanya kazi peke yangu. Hii ni kuepuka kusumbuliwa na wendhangu na kufanya kazi kidogo watu wengi. Pia, wakati kazi ni nyingi na inaitaji watu wengi, mimi upenda kufanya kazi na wendhangu. Hii upunguza mzigo na upunguza ugombi baina yetu na hutupa amani zaidi na kutoa kazi bora kila mara tunapoifanya.